Naam, kupumzika kwangu baada ya siku mrefu ni pale ambapo natoka kazini na kukuja kwa nyumba yangu na kuenda bafuni kuoga. Kuoga kwangu hupunguza uchovu mwingi mwilini na kufanya akili yangu kutulia. Basi baada ya kuoga mimi hukula chakula changu cha jioni kama ni jioni na kuingia kulala ili niweze kupata masaa ambayo yana style ya usingizi, hivyo ndivyo hivyo ndivyo mimi husaidia mwili wangu baada ya siku ndefu.

Naam, uwezo wangu uko chini bado. Mimi si mtu wa. Mi bado sijafanikiwa vile maishani. Lakini najituma ili niweze kufanikiwa. Kwa hivyo, mimi hutumia usafiri wa barabara. Mimi hupanda gari kila asubuhi na kila jioni ninapotoka kazini. Ili niweze kufika hapa nyumbani wangu. Hiyo ndiyo njia ya usafiri ninayotumia kila siku. Kupanda gari kwa barabara, pikipiki, ili ziweze kunifikisha ninapokuenda. Sijafanikiwa bado kukupame, kutumia anga, kama ama ndege, kama kwa kusafiri.

Natazama video pale YouTube. Kuna video ambavyo huli elimisha video ambazo zimejengwa na kuifadhiwa uko ili kwa ajili ya masomo labda, kwa ajili ya watu kufurahia labda, kwa ajili ya watu kutuliza hisia zao ama kufurahia pale filamu mzuri mzuri watu waikizaji wazuri wazuri YouTube. Hapo ndipo unapata filamu ama video ambazo zina furahia mno.

Naam, likizo la ndoto.

Timu yangu ya mpira ya kitaifa ndiyo timu yangu ambayo naifuatilia sana na kuienzi. Maana nawaombea kila siku wapate mafanikio mazuri ama waweze kucheza vizuri ama na kupata wachezaji bora wa kila siku na kuwasaidia katika mipango yao. Timu yangu ya taifa ndiyo timu ambayo kila mtu anaienzi katika jamii. Siezi kuchagua timu ingine ambayo si ya taifa. Ni timu ambayo naipenda, ni timu ambayo ikipata matokeo bora, mimi hufurahi, ikipata matokeo mabaya, mimi hukasirika.

Naam ujuzi ambao ningependa kujua ni ujuzi wa kukua seremala maana seremala pia anafanya mambo mazuri kutengeneza vitanda kupitia mbao, ama kutengeneza vitu kupitia mbao. Ni ujuzi ambao unasaidia pia unaweza nisaidia sana katika kufanya mambo yangu ya kibinafsi, ama kufanya mambo kufanya mambo ambayo yatanikuza mimi na jamii yangu kuwasaidia kufanya vitu ambayo vinatakikana ama kufanya vitu ambavyo vinavutia na vinaleta mwonekano mzuri na picha mzuri katika watu wanavyoviona.

Naam, mfanyakazi bora zaidi ambaye mimi humuheshimu na kumuenzi ni baba yangu. Baba yangu ndio ako na biashara kidogo lakini hiyo biashara ndiyo imetukuza, hiyo biashara ndiyo imetufanya vile tulivyo mpaka saa hii. Kwa hivyo mimi humuenzi kwa kazi ambayo yeye huifanya kwa juhudi na bidii ambayo ameiweka kazi yake haijai kuanguka mpaka kwa saa hii. Hata kama hana pesa ambayo inatakika lakini hiyo pesa kidogo ambayo ndiyo anaipata hiyo ndiyo bidii yake hilo ndiyo jasho lake. Kwa bidii ambazo yeye huonyesha hizo ndizo bidii zenye mimi hupenda napenda sana kuwa kama yeye.

Naam, sipendi chakula cha haraka maana chakula cha haraka huwa hakijaiva ama huwa hakija andaliwa vilivyo. Kwa hivyo mimi huwa sipendi chakula cha haraka maana chakula cha haraka kinaweza kuletea matatizo ya kimwili 'maybe' labda tumbo kusumbua labda choo yako kuharibika, basi nakubaliana chakula ambayo kimetengenezwa kwa ustadi ama kimepewa muda wakutosha. Hicho ndicho chakula mimi napenda.

Napenda sana dijiti ambazo zinaishia na ziro. Dijiti ambazo ambazo ni mbili, nne, sita hizo ndizo dijiti ambazo nazipenda kuzitumia kila siku ama nazipenda kuziandika ama ndizo dijiti zangu bora katika maisha yangu. Ama kuanzia wakati nilipo anza kusomba. Hizo ndizo dijiti ambazo mimi huenzi na kuburudika zaidi zikio katika upande wangu.

Naam, sera ya kampuni ninayoiona muhimu ni sera inayosema kwamba kujituma katika kukuza kampuni ama bidii ya kampuni inayo hiyo ndiyo sera ambayo inasadia zaidi ama ndiyo sera muhimu. Maana kujituma kunasaidia kuongeza mapato katika familia na pia kuongeza faida ambazo zinatakikana So faida ndiyo sera muhimu katika kila kampuni.

Kumbu kumbu ambazo ninazo za shule yangu nilikuwa mmoja wa kati ya viongozi vya shule. Basi kumbu kumbu ambazo mimi nilihifadhi sana ni pale ambapo niliongoza wanafunzi wenzangu katika masuala mbali mbali katika elimu na kuongoza kufanya ama kufuata sheria za shule ambazo zilisadia sana walimu. Walimu na walinitunuku ama waliniita kuwa kiongozi bora. Ama kuni walielimisha na kunisidia sana. Hilo ndio kumbukumbo ambao nikonayo kupeana uongozi bora wakati nilikuwa nasoma.

Naam. Maktabani mimi huenda wakati ambao labda nina kitabu cha historia ama ni na neno ambalo limenisumbua na limekosekana mitandaoni. Ninaenda kulitafuta makatabani kwa vitabu mbalimbali ili nieze kuwelewa na kujua nini kiini ama maana la hiyo neno. Kwa hivyo mimi hupendelea sana kwenda maktabani siku za jumamosi na jumapili. Hizo ndizo siku ninazo penda kwenda maktabani haso kwa haso ama mara mingi kwa mwezi.

Na dirisha langu muonekano ambao na mimi huona ni miti na mijengo ya majirani wangu. Ndiyo mwonekano mzuri unanipa muonekano mzuri kutoka dirishani mwangu. Wakati ambao na upenda sana kuamka ni wakati wa asubuhi saa kumi ama saa kumi na moja. Hapo ninavyosikia ndege wanaimba basi mimi usimama dirishani mwangu kuhakikisha kwamba kumekucha ama kuone kuleta mwangaza chumbani mwangu. Nahisi vizuri zaidi ni napo simama kuona ishara kwamba mungu amenisidia nimeona siku ingine. Nikisimama dirishani, basi mimi pia ninatia dua na kumshukuru mungu. Mana nimeweza kuona siku ingine.

Naam, nimewahi kuona bahari. Bahari ni sehemu ambayo iko na maji mengi. Bahari ni sehemu ambayo ya ina ubaridi ama iko na upepo wa kuvutia upepo ambao hutuliza mwili. Pia baharini watu ni sehemu ambayo watu hukuja kwa wengi ama hutumika kama watalii wanaotoka mji tofauti tofauti kuenda kuona bahari na kuogelea baharini.

Kazi ya nyumbani ninayochukia mno ni kazi ya kuosha nguo. Hiyo kazi hunipea changamoto, maana ulezi wangu tangu nikiwa mtoto, sijai kufundishwa kuosha nguo. Maana kuinama pia ama kuzisugua hizo nguo huumiza makucha zangu na vidole vyangu vya mkono. Hivyo basi hunipea changamoto na mimi huhitaji usaidizi kutoka kwa watu wengine ili nguo zangu ziweze kuoshwa na kungara. Kwangu peke yangu hunipea changamoto.

Naam, sijai pata nafasi ya kusafiri kwa ndege, hiyo ndiyo changamoto ambayo ama hiyo ndiyo changamoto ambayo nikonayo maana sinau uwezo wa fedha ambazo zinaeza kunifadhili katika kusafiri kwa ndege. Naam, lakini najituma zaidi ili siku moja niweze kusafiri kwa ndege. Na jituma na kufanya kazi ngumu na kufanya kazi vilivyo ili siku moja ndoto yangu iweze kutumia.

Napenda mfumo wa Samsung, hiyo ndiyo kampuni ninayoipenda. Maana inatengeneza simu ambazo ni rahisi ama nyepesi za kubeba. Na pia zinakaa na moto ama na charger ama zinatunga moto kwa muda mrefu Samsung ni rahisi ya kubeba na inasadia sana ama kwa wakati wa mawasiliano. Basi mnaelewana na watu na mawasiliano huenda mbio wakati wowote. Naipenda samsang.

Naam, njia yangu ya kupumzika ni njia ambayo ni njia ya kufanya mazoezi ya yoga. Mazoezi ya yoga nilianza kuyafanya pale nilipokuwa shule yangu ya msingi. Kuanzia hapo sijai acha ama sijai susia hiyo njia maana inafanya hisia zangu kutulia. Pia ninapokuwa na mawazo ama changamoto, basi mimi huchagua hiyo njia ya kupumzika kufanya mazoezi ya yoga, ama pia kuenda kutembea na marafiki zangu. Pia hiyo husaidia sana kutembelea sehemu ambazo sijai sijai zitembelea tangu utotoni.

Mimi hupenda kuwasiliana na watu kupitia njia ya rununu ama kuwapigia simu mbali mbali ama ninapo wapigia simu ndugu na majamaa basi sisi huelewana kutumia simu yangu ya rununu. Hivo maana simu ya rununu siku hizi hapa duniani kila mtu ana uwezo ama ako na simu ambayo imerahisisha mawasiliano baina ya watu tofauti tofauti. Kwa hivyo mimi hupendelea sana kuwasiliana na watu kupitia simu yangu ya rununu.

Na wikiendi yangu ni pale ambapo mimi hupendelea kuenda kanisani kukutana na ndugu na majamaa na marafiki pia hapo kanisani kumwabudu mungu lakini pia na hapo toka kanisani mimi hupenda sana kuenda kutazama mpira ama kutazama timu za mpira mbali mbali ama timu za uingereza pale tuna kaa marafiki zangu. Haa tu nakuburudika na kutazama michezo mbali mbali. Hivo ndivo na hivo ndivo weekend yangu ya jimamosi na jimapili haswa huwenda.

Naamu, zawadi nzuri zaidi nimewahi kupokea nakumbuka vizuri ni siku ambayo nilihitimu miaka kumi na nane. Baba yangu mzazi alininunulia gari langu la kwanza kama zawadi kwa mwanawe. Hiyo ndiyo zawadi kubwa ama zawadi ya maana nimeshaipata kwa maisha yangu. Nilifurahi nilifurahi hiyo siku na nikuahidi kwamba na kuahidi wazazi wangu nitaendelea kulilinda na kuishi maisha mazuri.

Naam, napenda kuvaa saa, maana saa husidia kuona mda ama kukuashiria mda ni saa ngapi wakati wowote inakufanya unatunza mda wakati wowote inafanya uende na masaa. Kwa mfano, unaeza jiahidi unafika huko kwa kwa saa fulani basi ukikuwa na saa husidia sana. Pia saa siku hizi watu wameifanya kama vazi kuendana na mavazi ambayo wameyavaa ambapo husaidia kukupea mwonekano ambao una hitajika. Naam mimi huvaa saa.

Basi napenda sana kumfuga mbwa, mbwa ni mnyama wa heshima mwenye anamwunekano mzuri nyumbani. Pale ambapo hunilinda, pale ambapo hulinda watu nyumbani na husaidia sana kuniamsha. Pale ambapo anasikia ama amehisi kuna hatari yoyote katika usalama hapo inje labda kwenye barabara ama amesikia kuna watu wanakuja nyumbani. Mbwa pia hufurahisha ama hunichekesha pale ambapo ninaingia nyumbani mimi kama mfugaji wake anafurahia na kurukaruka juu basi mnyama mbwa nampenda sana.

Naam ninapofurahi kwa nyumba basi mimi huweka mziki ama ngoma ambazo mimi hulipa burudani na kuruka ruka juu huku nikifurahi ama nikikunywa vinywaji ambavyo vina nifanya nitulie basi after furaha baada ya furaha kuisha basi mimi hujilaza kitandani na kulala kuashiria kwamba siku yangu imeisha vizuri siku yangu imekuwa ya furaha. Siku imeleta furaha moyoni mwangu.

Programu ambayo ya simu ambayo mimi hutumia kila siku ni pale ambako napigia mandugu, majamaa nawapigia kwa simu yao ya rununu ama simu ya mkononi tunaongea kwa muda mrefu. Hiyo ndio programu ambayo mimi hutumia kwa kila siku ama kila saa la siku. Hiyo ndio programu ya maana katika simu ama hiyo ndio programu ya maana siku hizi kwa watu ama kwa vijana wa siku hizi. Kupigiana simu, kujuliana hali, hapa na pale, hiyo mimi ndiyo programu ambayo naipenda sana.

Naam, rangi ambayo nayoipenda ni rangi nyeusi. Hiyo ni rangi ambayo pia inaleta mwonekano mzuri kwa sababu naipenda pia mavazi ambayo mimi huvalia ama kuyanunua nayapenda ya kuwe ya rangi nyeusi. Rangi nyeusi pia haishiki uchafu sana ama haiwezi kuonyesha kwamba we ni mchafu muda mwingi. Rangi ya nyeusi naipenda kwa sababu mimi ni mwafrika na mimi ni mweusi. Iyo ndio rangi halisi yetu na naipenda zaidi.

Nam, aina ya keki ambayo mimi huithamini na kuipenda ni keki ambayo imetengenezwa kwa unga wa ngano imechanganya na maziwa pia huleta ladha ama hukua na madini ambayo yanahitajika sana kwa mwili. Keki ambayo imechanganywa pia na skari kidogo huleta mwonekano mzuri na kuvutia wakati inakulwa ama huwa imenyooka maana huwa imetengenezwa na ngano na hukuwa na ubora wake.

Naam, mimi na mpenda mvua. Mbwa ananisaidia sana wakati wa kuwinda ama wakati wa usiku nyumbani mimi hunilinda. Mbwa pia anapobweka usiku pia huniamusha kuashiria kwaba kuna hatari ama kuna kitu ambacho amekisikia ambacho ni hatari. Mbwa husaidia sana haswa katika kulinda boma ama kuleta ama kuzuia wezi ama hutumika kama askari wa nyumbani.

Namu, naipenda sana kazi yangu ya udaktare. Tangu nikiwa mtoto mdogo, nilipendelea sana kuwa udaktari ili kuzuia vifo ambavyo vya kihorera ambavyo vinafanyika katika mahospitali mbali mbali. Changamoto ambayo naipata zaidi hospitalini ni pale serikali inakosa madawa muhimu ambayo yanaeza kusaidia wananchi ama yasaidia wagonjwa katika hali tofauti tofauti. Pia changamoto mengine ni kwamba kuna maradhi ambayo niyakutisha. Maradhi ambayo hayana tiba. Haizo ndizo changamoto kama daktari ambazo mimi hukumbana nazo. Na hunipa changamoto kubwa zaidi. Ama hunipa mawazo na mimi hukosa suluhisho kwa nini. Ama kwa nini singeweza kuokoa hiyo. Kuwa kuwa.

Siku kuu ni siku ambayo, inaleta watu pamoja, inaleta ndugu, jamaa na marafiki pamoja. Pale ambapo mnaeza kusherekea kwa kutengeneza vyakula, vya maana, mnaeza chinja buzi, kuku, ili mkule pamoja kama familia. Mkule pamoja kama majirani wema. Na kutengeneza. Kutengeneza maudhui mazuri katika jamii. Siku kuu huwashiria kuleta watu pamoja na kuleta kufanya mambo kipamoja kama familia, ambayo ya nabaki kama kumbukumbu za kila siku.

Nahifadhi kitu changu cha thamani kama kwa mfano fedha ambazo mimi hupata kutoka kazi ninazozifanya. Basi mimi huzihifadhi benkini ama kuachana na hilo, vitu vya thamani ambazo mimi huridhi kwa mfano gari, kwa mfano simu zangu za rununu, vipakatarishi, naam huhifadhi huvihifadhi kwa namna fulani, kwa ujuzi fulani ili kutoa changamoto zinazotokea kama wizi, kama kuibiwa. Basi fedha mimi huhifadhi benki na pia vitu vyangu mimi huvihifadhi na kuviekea ulindaji wa hali wa juu.

Ndoto yangu kubwa maishani mwangu ni kupata hela, hela ambazo naweza saidia wasiojiweza katika jamii. Hilo ndio ndoto yangu kubwa, maana watu wasiojiweza katika jamii, wanapata changamoto nyingi, watoto wanakosa kuenda shuleni, wanakosa chakula cha kukula, wanakosa hata mavazi na wanakosa hata sehemu ya kulala. Basi mimi huomba ama huomba ndoto yangu iweze kutimia kupata pesa ili nieze kusaidia wasiojiweza.

Naam, shirika langu nalipenda maana, shirika hilo limejitolea katika kukuenza kwa jamii tofauti, tofauti, kufanya usafi, upandaji wa miti upandaji wa miti, mbalimbali, sehemu, mbalimbali, hilo jambo hunifuraisha sana. Maana shirika langu lengo kuu ni kulinda mazingira, lengo kuu ni kusafisha mito na kuleta maji safi katika kwa manyumba za watu ama katika familia za watu. Hilo ni lengo ambalo linafuraisha ama ninaleta umoja katika jamii na linafuraisha lina kuwa kama somo kwa kila mtu katika linapea sifa nzuri shirika letu.

Naam, mimi hungoja baruapepe, kwa siku mara kathaa kwa mara kathaa. Kathaa maana, watu ni wengi mimi huogea nao mandugu, marafiki na majamaa wanaeza kunitumia baruapepe. Kupitia njia ya simu, mara kwa mara maana hiyo pia, ni mfumo ambao, kwa kuwasiliana baina ya watu tafauti tafauti katika kwa runundu yangu, ama upia nisimu ya kupitishia habari. Ambao kinayo jiri kupitia upande moja kwenda kwingine kwa hivyo mimi hutarajia barua pepe mara mingi sana ama mara kadhaa wa kadha kwa kila siku.

Basi, harufu ambayo mimi huithamini na kuipenda zaidi ni harufu ya chakula cha samaki ama samaki ambayo amepikwa ana harufu ambayo hufutia sana maana mimi napenda kumla samaki. Harufu hiyo samaki anapo pikwa wakati wowote basi hunipa hunipa mvuto fulani ama hunifanya hisia zangu za kula chakula kupanda na kunipa harufu ambayo inaitajika sana katika mwilini mwangu hunifanya nikuwe na mori na aaidhi ya kula samaki.